Ndiyo, napenda kuogelea. Kwa sababu ni shuguli inayo lfuraisha na pia ni nzuri kwa afya ya mwili. Kuogelea hunisaidia kupumzika akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha misuli ya mwili mzima bila kuchosha sana viungo. Napenda zaidi kuogelea wakati wa hali ya hewa ya joto. Iwe ni kwenye bwawa au sehrmu ya asili kama ziwa au bahari kwa sababu maji hunipa hisia ya utulivu na raha. Zaidi ya hapo, kiogelea hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu baada ya kumaliza. Ni njiw ya nzuri ya kuchanganya mazoezi, burudani na kujitunza kiafya. Ndiyo maana ni moja ya shuguli ninazo zifurahia sana.

Napendelea viatu vinavyo kuwa rahisi, imara na vinavyonipa uhuru wa kutembea bila kuchoka. Mara nyingi, hupenda snika zao viatu kwa michezo kwa sababu vinafaa kwa matumizi ya kila siku. Iwe ni kuenda kazini, kufanya matembezi, au kukutana na marafiki. Viatu vya aina hii hunipa faraja kwa miguu na hunifanya nijisikie huru kusogea bila maumivu. Pia huangalia ubora na uimara wa viatu kabla ya muonekano wake kwa sababu napenda kitu kitakachodumu kwa muda mrefu. Hata hivyo, kwa hafla malum, napenda kuvaa viatu rasmi ambavyo ni nadhifu lakini bado ni vizuri kwa ujumla. Napendelea viatu vinavyochanganya faraja, ubora na mtindo wa kawaida unaonifaa katika maisha ya kila siku.

Inahimiza ushirikiano katika timu kwa kwanza na kujenga mazingira ya kuaminiana na kuheshimiana. Huwa ninawahimiza wanatimu wote kutoa mawazo yao bila kuogopa kukosolewa. Kwa sababu kila mtu ana mchango wakipekee. Mawasiliano ya wazi ni muhimu. Hivyo napenda kushiriki taarifa kwa uwazi na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo ya pamoja na majukumu yake pia hujaribu kuwa mfano mzuri kwa kushirikiana na wengine, kusaidia pale inapohitajika na kutambua juhudi za wanatimu wenzangu. Kusherekea mafanikio, hata yale madogo, huwafanya watu wajisikie kuthaminiwa na kuongezeka motisha ya kufanya kazi pamoja. Kwa ujumla, kuhimiza ushirikiano kunahitaji subira, heshima na nia ya kuona timu nzima ikifanikiwa badala ya mtu mmoja mmoja.

Ninapokutana na kazi za dharura, huanza kwa kutulia na kutathmini hali kwa haraka, ili kuelewa kinachohitajika kufanyika kwanza. Hujuliza ni kazi gani ni ya haraka zaidi na inaathari kubwa. Kisha naweka kipaumbele hapo kabla ya kushugulikia mambo mengine. Kupanga hatua chache muhimu hunisadia kuepuka mkanganyiko na kufanya maamuzi kwa umakini hata chini ya presha. Pia huwasiliana mapema na watu wanaohusika kama wanatimu au wasimamizi. Ili kila mtu ajue hali ilivyo na achangie pale inapo hitajika. Nikiona na itaji msaada au tarifa zaidi. Siogopi kuomba kwa sababu ushirikiano ni muhimu sana katika hali za dharura. Baada ya hali kutulia kujitadhmini kile kilichofanyika ili nijifunze na kuboresha jinsi ya kushughulikia kazi za dharura siku zijazo.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na usimamizi wa muda mafunzo haya, yalinifundisha jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima na wenzangu kazini, wasimamizi na hata wateja. Nilijifunza umuhimu wa kusikiliza kwa makini, kuuliza maswali sahihi, na kueleza mawazo yangu bila kuleta migongano. Hii ilinisaidia kujenga uhusiano mzuri kazini na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi ndani ya timu pia mafunzo ya usimamizi wa muda yailinisaidia kupanga kazi yangu vizuri kueka vipaumbele na kuepuka kufanya kazi kwa haraka bila mpangilio. Nilijifunza jinsi ya kugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo na kuheshimu muda wa kazi na mapumziko. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenisaidia kuongeza tija kazini kupunguza msongo wa mawazo na kuwa mfanyakazi mwenye nidhamu na ufanisi zaidi.